Nimewahi kulima. Nimekua nikijishugulisha na kilimo kwa muda ni kilima mazao mbali mbali kulingana na msimu. Kilimo kimenisaidia kupata chakula na pia kunipa uzoefu wa kufanya kazi kwa bidii na kutunza arthi. Kupitia kilimo nimejifunza umuhimu wa maandalizi ya shamba kupanda kwa wakati na kutunza mazao hadi kuvuna.

Kinachonifanya nicheke ni filamu za vichekesho. Napenda kuangalia filamu zenye mizaha visa vya kuchekesha na wahusika wanaocheza kwa ustadi. Filamu hizi hunipa furaha, hunipunguzia mawazo na hunisaidia kupumzika baada ya kazi. Pia hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuimarisha hali yangu ya kisaikolojia.

Ninapenda mkate wangano kwa sababu ni tamu laini na rahisi kula. Mkate wa ngano huenda vizuri na vyakula mbalimbali kama siyagi, jibini au mchuzi na pia ni sehemu ya chakula changu cha kila siku. Mkate wa ngano ni chanzo kizuri cha nishati kwa sababu unawanga ambao hutua nguvu mwilini. Pia unanyuzi za lishe zinazo saidia mmengenyo wa chakula na usaidia kudumisha mfumo wa mmengenyo wenye afya. Kutumia mkate wa ngano kwa kiasi kilicho sahihi pia kuna saidia kueka lishe thabiti na kuimarisha mwili bila kwongezeka kwa uzito kupita kiasi.

Ndio ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu kuna nipa fursa ya kuona mawazo uzoefu na mitazamo tofauti ya watu. Kusoma maoni kuna nifurahisha na kuna saidia kujifunza mambo mapya au kupata mwanga kuhusu mada fulani. Pia hunisaidia kuangalia mitazamo tofauti kujenga hisia za uelewa kwa wengine na wakati mwingine kunitia motisha au kunichekesha.

Ndio, ninavaa saa. Ninapenda kuvaa saa kila siku. Saa hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu kwa wakati. Zaidi ya kuwa kifaa cha wakati, ninachovaa ni pia mtindo wangu. Hunipa mwonekano mzuri na kunifanya nijisikie imara na kujiamini. Hivyo kuvaa saa si tu kwa ajili ya muda bali pia ni sehemu ya mitindo yangu ya kila siku.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini kwanza huangalia kazi na majukumu yangu ya msingi. Kisha naliacha malengo kuwa maalumu yanayopimika, yanayofikiwa na yanayohusiana na muda na yenye changamoto zinazowezekana. Baada ya hapo nagawa malengo hayo kwa hatua ndogo ndogo ili niweze kuyatimiza kwa rahisi. Kila wiki nahakikisha kufuatilia maendeleo yangu na kurekebisha mipango ikiwa inahitajika. Kwa njia hii malengo yangu ya mwezi yananisaidia kuboresha utendaji wangu kazini na kunifanya niwe na mpangilio dhabiti wa kazi.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi na zinanifanya nicheke na kuwa na furaha nikifikiria hapo nyuma. Nakumbuka kucheza na marafiki wakati wa mapumziko, safari za shule yani trips ambapo tulijifunza mambo nje ya darasa na tarehe za tamasha la muziki darasani. Pia nakumbuka siku ya mwisho ya shule tulipo sherehekea pamoja na walimu na wanafunzi na kushiriki shughuli za kuchekesha. Kwa pamoja, kumbukumbu hizi za kucheza kutangulia darasani na kushirikiana na marafiki zimenifanya nijisikie furaha na kukuwa kishosholi kupitia uzoefu wa shule yangu.

Ningemshauri mtu anaye anza kazi yake awe na nidhamu na kuonyesha uzitu wa muda. Angeanza siku kwa wakati ajifunza kupanga ratiba yake vizuri na kurudi kazini bila kuchelewa ili kuonyesha kwamba ana umuimu wa kazi yake. Kwonekana tayari kabla ya wakati kuna boresha picha yake kwa mwajiri na wenzake.

Sherehe yangu ambayo ninapenda zaidi ni sherehe ya siku ya kuzaliwa kwani ni maadhimisho ya kuzaliwa kwangu. Ni wakati ambapo nilikaribishwa na marafiki na familia kusherehekea kuishi mwaka mwingine wa maisha yangu. Katika tamaduni nyingi duniani, siku ya kuzaliwa ni tukio la furaha na shukrani kwa sababu inaonyesha mwanzoni mwa maisha yako mafanikio uliopata na matumaini ya mwaka unaokujia kwa siku za baadaye. Siku ya kuzaliwa, hujumuisha mambo kama kuimba, heri ya siku ya kuzaliwa, kukata keki, kuwapa zawadi, kula pamoja, kucheza na kucheka pamoja na wapendwa. Hayo yote yanachangia mimi kupenda siku hii.